Ninawiyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka na ratiba iliyo wazi kupanga muda, ninatenga muda maalumu wa kazi na muda wa kupumzika kujua kusema hapana, sijibebeshi kazi kupita uwezo wangu kupumzika kiakili. Nachukua mapumziko mafupi ili kuepuka uchovu. Kipaumbele kwa familia na afya mahusiano ya na afya vina tangulizwa. Kupunguza matumizi ya kazi nje ya saa, napumzika bila usumbufu wa kazi inapowezekana. Hii hunisaidia kubaki mwenye utulivu, tija kazini na furaha binafsi.

Muziki ninaosikiliza. Mara nyingi ni wenye ujumbe wakina na mafunza. Unafaida katha. Ufundisha madili na ekima. Yanaweza kuelimisha na kutia moyo. Kuchochea mawazo na tafakari. Huu muziki huu hufanya mtu afikirie maisha na maamuzi yake. Huhamasisha hisia nzuri. Motisha tumaini na amani ya ndani. Ni kama darasa la maisha, kila wimbo unaweza kuwa somo la kipekee la mafunzo. Kwa hivyo muziki wa aina hii, chombo cha kujenga akili, moyo na tabia nzuri.

Napenda sanaa ya kuchora na kupiga picha. Kwa sababu, uhamisha ubunifu. Huniwezesha kuonyesha hisia na mawazo kwa njia ya kipeke. Hutoa utulivu na furaha. Hufanya sanaa kupunguza msongo wa mawazo. Huifathi kumbu kumbu. Picha au michoro huwakilisha matukio ya zamani. Hufundisha mtazamo mpya. Kuona kazi za wasanii. Huinua fikira na msukumu o sanaa hii mchango wa akili mchango wa akili huwa na mshikamano wa hisia.

Napiga picha mara kwa mara lakini si kila siku mara nyingi wakati wa matukio maalumu, kama sherehe, likizo au matukio ya familia. Wakati wa mandhari nzuri, kama jua linapochomoza au linapotuwa au mandhari ya asili. Wakati wa musukumo wa ubunifu, napiga picha za vitu vinavyonipa hisia au wazo la kipekee. Hii husaidia kuifadhi kumbukumbu na kuona uzuri wa kila siku.